Kiu muhimu katika maisha yangu ni kukua, kuendelea, kwa kimombo kugrow kifedha, kiakili, kimaisha, kimwili, kifya, kukua ndo tukio muhimu katika maisha yangu kukua, kuendelea, kupaa katika vitu ninazofanya kwa uzuri.

Jinsi ninavyo enda kunua vitu mi huenda kununua vitu mara mingi sana sana vitu zinazo hitajika kwa nyumba kama vyakula nikipata pesa inayotoshea vizuri huwa naenda kununua nguo nguo zangu kivyangu ama kitu ya kujibariki mimi mwenye binafsi ya kunifurahisha nafsi yangu. So mara mingi huwa naandika orodha kama ni vitu vya nyumbani vya kutumia vyenye vina hitajika na kila mtu, tuseme kama karatasi ya kuendea chooni, tuseme kama vyakula, unga, mafuta, hizo, hizo huwa naandika, naandika orodha. Lakini kama ni vitu zingine tofauti zenye nahitaji mimi mwenyewe binafsi huwa siandiki orodha, lakini huwa napangia hela fulani, nitakayo tumia, itakapofika wakati wenye hela itatosha naziendea mara moja. Mi hufurahi sana.